Mara mingi najipata nakula wali, wali kwa maharagwe sana sana ama wali kwa nyama wali kwa maharagwe na wali kwa nyama naona nazipata zikiwa tamu sana kuwaza wali kwa nyama.

Wanyama ninao penda ni wanyama ni wanyama wako na manyoya kama vile umbwa, kama vile paka alafu napenda wanyama wambao wametulia hawana madhara sana kwa binadamu kama paka na umbwa.

Lengo la muda mrefu nililonazo kazini ni kujenga nyumba moja ya kukodisha, nyumba moja kubwa sana ya kukodisha, itakayo nisaidia kuweka pesa zangu na kurudisha, na kurudisha mazao.